Huwa napenda kuenda madukani siku ya jumatatu. Jumatatu ndiyo siku yangu ya kuenda madukani, kuenda pale, kununua bidhaa, mbalimbali, mfano sukari, majani, kununua unga wa ugali, kununua wali, unga wa chapati pale, na nyanya, vitunguu, hivyo vyote mimi hufanya siku ya jumatatu.

Jinsi ninavyoanza mradi mpya wa kazi ni kuhakikisha. Nimeamuka asubuhi mapema kujitayarisha kwa ajili ya huo mradi. Pia naweza kufanya au kudurusu vitabu mbali mbali kuhakikisha kwamba huo mradi unaeza kuwa wa aina gani au huo mradi unaeza kuwa wa kipeo gani au kipato kipi nitakachotoa katika huo mradi.

Muda ambao naochukua katika mtandaoni karibu masa ishirini hivi, mi huka katika mtandaoni zaidi, mfano ni hapa ni naapo, naapo hapa silence of voice AI au akiakili bandia, hapa ndipo naapo chukua muda mwingi zaidi kuweza kaa zaidi kwa mtandao ni kiweza kusaidia yakili bandia kuweza kuwalewa luga ya kiswaili zaidi. Next week.

Malengo ninayo katika kazi ni kuhakikisha naweza kuimailiza kwa wakati na kupata faida ambayo itakayo nisaidia zaidi. Kwa sababu pungufu wa kila kazi au kila kampuni ni kukamilisha kazi kwa wakati unaofaa. Wakati unaofaa unapata ni jambo gumu zaidi mno.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni ushauri kuwa na bidii. Bidii husaidia zaidi mtu hapa anapojituma zaidi. Unapata anaweza kuwa na maisha mazuri, maisha marefu. Ambayo ni mazuri zaidi yatakayo msaidia hapo mbeleni. So mimi na mwambia tu mtu kuwa na bidii. Bidii, Bidii, Bidii, kila mahali bidii.

Lahasha, mi siwezi ishi bila teknolojia hata siku moja, hata dakika ishirini. Kwa sababu nitaweza kupoteza mambo mengi mno ambayo sitaweza pia kuyapata baadae hayo mambo. Kitu ninafanya mimi napenda zaidi siwezi kaa siku moja bila teknoloji. Hasaa sii mujamani, itakuwa ni vigumu kabisa.

Siku yangu ya kuzaliwa, mi husherekea kwa kuwaita wa marafiki. Hapo waje tukaweze kusherekea nao pamoja, kuiita familia. Wanakuja tunasherekea na wao pamoja. Tunajumuika, tunakunywa vinywaji mbalimbali. Pia wananisaidia kukata keki, tunachukua hizo picha, tunaeka katika mtandaoni. Watu wakaeze kutazama jamani. Mi hunipa raa zaidi.

Mi hupenda mchezo wa mpira, hasa mpira wa miguu. Mchezaji ule ninayempenda zaidi ni yule anayeitwa Matineli, Gabriel Matineli. Nampenda zaidi kwa sababu ni mchezaji ambaye ana kasi mingi. Akikimbia na mpira mabeki hupata kazi ngumu zaidi.

Mi hupenda rangi nyekundu, pia mi hupenda rangi ya samawati, pia mi hupenda rangi ya kijani kibichi. Napenda hizo rangi kwa sababu, pia ukizivalia, zinakutoa mzuri, ukiweza kushona suti ambayo ni ya hizo rangi ambazo ni mekutajia, unapata muonekano wako, unakuwa ni mzuri zaidi, kuliko pia yaani unapendeza.

Mimi hutumia simu, zingine mihutumia kompyuta. Unanikuta naweza kucharge kwa siku mara kumi au mara sita kwa siku kwa sababu ya ile kazi ninayoifanya hapa mtandaoni, unapata inaweza kunyonya. Ule moto ambao ume, upo katika battery la simu yangu, unapata inakua ni kidogo zaidi.